Simu yangu si kifaa cha kelele, ni chombo cha utulivu naitumia kama kalenda ya mawazo, kuandika kumbukumbu na kusoma vitabu vya kidigitali Wakati mwingine ni kamera ya kunasa mwanga wa asubuhi au tabasamu la jirani simu inakua daraja la mawasiliano lakini si mtego wa muda.

Mimi huchagua chakula kisicho na mafuta mengi, kwa sababu kinanipa mwanga na wepesi wa mili. Ladha yake hua safi kama upepo asubuhi na upuliza bila uzito. Mafuta mengi hunifanya nijisi mzito na pole pole, lakini chakula chepesi hunipa nguvu a kutembea.

Kwa kazi yangu, stadi muhimu ni ile inayonipa msingi ya kueleza na kuelewa, lugha hunifundisha jinsi ya kushona maneno kwa uwazi, historia hunipa mzizi ya hoja na fasihi hunifundisha sauti ya hadithi, pia teknolojia ni daraja la kufikisha mawazo kwa ulimwengu, kila somo ni kama jiwe la msingi.

Siku za mvuwa huwa kama muziki wa taratibu, wanawanifanya nipumwe kwa kina. Mara nyingi na kaa karibu nadirisha, ukisikibiza matone ya kigonga bati kama ngomaya dunia. Ndani, najingiza kwenye vitabu au kuandika mawazo, chai ya tangawizi kiwa rafiki wa karibu, wakati mingine napiga piano au hata kusikiliza muziki.

Ndiyo, napenda kuogelea, kwangu ni kama mazungumzo na maji, Ninapoingia nahisi mwili ukipoteza uzito na mawazo ya kisafishwa kama upepobaridi, kila mdudo wa mikono na miguni kama beti ya shairi, nikisogea mbele kwa utulivu, si mchezo pekee, bali ni ibada ya mwanga na hewa.

Naam, napenda kununua vitu kwa kutumia simu yangu, naitumia kununua vitabu vya kidigitali, kulipia muziki, au kuagiza chakula nyumbani. Mara nyingine ni tiketi za usafiri au bidhaa ndogo za nyumbani. Kila ununuzi nafanya kwa makini, nikihakikisha usalama na kusudi.

Ninapenda upepo kuliko AC kwa sababu upepo unanigusa moja kwa moja kama barua ya dunia. Unabeba harufi ya mvua, sauti ya miti na pumzi ya uhuru. AC hunipa baridi ya chuma lakini upepo hunipa maisha ya asili. Ukinikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya anga na ardhi.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kama ibada ya mwili na roho, asubuhi huanza na kukimbia taratibu, nikisikiliza pumzi ikipiga kama ngoma ya ndani. Baada ya hapo hufanya mazoezi ya kunyosha, kuupa mwili nafasi ya kupumua au hata kuamka, wakati mwingine naongeza seatups na pushups.

Mimi hutazama video hasa kwenye YouTube kwa kujifunza na kupata msukumo. Natumia Spotify kwa muziki wa moja kwa moja na Netflix kwa filamu na tamthilia zenye hadithi ndefu. Wakati mwingine hutumia TikTok au hata Instagram kuona vipande vifupi vya ubunifu, vile vile na burudani.

Na shugulikia muda wangu kazini, kwa jinsi kwa kuanza kukupanga majukumu makuu nikiyagawa vipande vidogo ili visiwe mzigo. Kila saa huwa na alama yake kama, vile kazi nzito mapema, mawasiliano katikati, na mapumziko mafupi ya chai ili kurudisha pumzi.

Napendelea suruali kwa sababu hunipa uhuru wa kusogea bila mizuizi. Iwe kukimbia au kukaa kwa urahisi. Suruali ni kama ngozi ya pili, ikinipa wepesi na udhabiti. Siketi nayo inauzuri wake wa upepo na mtindo. Lakini suruali hunifanya ni hisi tayari kwa kila hatua ya siku.

Asubuhi yangu huanza saa kumi na moja na unusu alfajiri nikiamka bila kusita sita. Maramoja nafanya mazoezi mepesi ya kukimbia na kunyoosha. Nikihisi mwili ukifunguka kama maua yanayochomoza. Baadaya hapo naanda chai ya tangawizi harufu yake ikinipa mwanga wa siku. Kisha nakaa kimya kwa dakika chache za kutafakari.

Naam, ninahifadhi vitu vya thamani ambavyo si dhahabu wala fedha, bali kumbukumbu na alama za maisha. Kuna jiwendogo niliokota wakati wa matembezi alfajiri, ikiwa kama ishara ya utulivu, pia ninapenda kuhifadhi maandiko yangu ya kila siku kama vile kurasa zenye mistari ya mawazo na ndoto.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na pumzi ya asili. Mlima, bustani au dirisha linaloangalia mandhari ya mbali. Hapo nahisi upepo ukinibeba, mwanga ukinipa matumaini na sauti za dunia zikinifanya nisikie uhai. Mahali kama hayo huwa kama hifalia ya roho. Nikijipata nikiwa huru na nikiwa karibu na mimi mwenyewe.

Ninapendelea baridi kwa sababu hunipa nafasi ya kupumua kwa kina na kuhisi mwili ukiwa mwepesi. Baridi hunifanya ni tafakari zaidi. Mkihisi upepo ukinisafisha mawazo kama vile karatasi tupu. Joto lina nguvu zake lakini baridi huniletea utulivu na uwazi wa ndani.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza hukaa kimya na kupima tatizo kwa uwazi. Kisha humtafuta mwenzangu anayelewa zaidi. Nikizungumza kwa heshima na uwazi ili tusikie suluhisho kwa pamoja. Mara nyingine hutumia vitabu, makala au teknolojia kama daraja la kujifunza haraka.

Ninaifadhi data yangu kwa mpangilio wa utulivu na usalama. Kwanza natumia hifadhi ya wingu, nikihakikisha faili zangu zipo salama na zinapatikana popote. Pili, nina nakala za ziada kwenye desk ya nje kama kumbukumbu ya dhahabu. Kila kitu kinapangwa kwa majina, wazi na tarehe.

Naanza mradi mpya kwa kutengeneza ramani ya mawazo, kama mchoro wa safari. Kwanza naandika lengo kuu, nikiiona kama taa ya mbali.Kisha nagawa hatua ndogo, kila moja ikiwa jiwe la daraja. Natafuta rasilimali na watu sahihi.Nikijua mradi ni wimbo wa ushirikiano.Hatua ya mwazo huwa ndogo lakini dhabiti.

Naamu, nimewai kuoana bahari, ni kama kukutana na pumzi ya dunia. Mawimbi yake huonekana kama moyo unaupiga kwa nguvu. Ya kipiga na kurudi kwa mpangilio wa milele. Harufu ya chumvi na upepo wake ujaza mapafu kwa uhuru. Na upeo wa maji hukufundisha unyenyekevu. Ukikukumbusha kuwa dunia ni kubwa kuliko mawazo yetu.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu una pumzi ya jamii na utulivu wa asili. Asubuhi nahisi sauti za watoto wakicheza, harufu ya chai na mkate kutoka majirani, na upepo ukipita kati ya nyumba na miti. Jioni watu hukaa nje wa kizungumza, wa kishirikiana habari na micheko, kana kwamba barabara ni sebule ya pamoja.

Ninaposhirikiana natimu huanza kwa kusikiliza kwa makini. Kila sauti ni kama ala katika okistra. Natoa mawazo yangu kwa uwazi lakini pia naacha nafasi kwa wengine kuongeza midundo yao. Tunapanga majukumu kwa uwiano kila mmoja akibeba sehemu yake kama jiwe la daraja.

Kumbukumbu yangu ya utotoni, ni kama picha iliochorwa kwa rangi za jua na vumbi, nakumbuka kukimbia viwanjani na marafiki, miguu ikipiga ardhi kwa nguvu, vicheko vikichanganyika na upepo, na kulikuwa na harufu ya chakula cha mama jioni, vile vile mwanga wa taa ndogo ukitengeneza kivuli cha hadithi.

Ndio, kujifunza historia kuna nivutia kwa sababu ni kama kutembea kwenye njia za zamani, huku ni kisikiliza sauti za vizazi. Historia hunifundisha kwamba kila dukio, ndogo au kubwa nijiwe lililowekwa kwenye daraja la sasa. Nina poisoma na isi kamana shika, mikono ya waliopita, nikijifunza hekima yao.

Kwa siku natunia muda mtandaoni kwa kiasi kilichopimwa na nia, asubuhi ni saa moja au mbili kwa barua pepe na taarifa muhimu, mchana saa chache kwa kazi na utafiti, na jioni muda mfupi kwa kujifunza au burudani. Kwa jumla huwa kati ya saa nne hadi saa sita, nikihakikisha mtandao ni chombo cha msaada.

Ndiyo, nimewahi kujifunza yoga na nilihisi kama mwili na pumzi vinacheza muziki mmoja. Kila mkao ulikuwa daraja la utulivu na kila pumzi ilikuwa mlango wa uwazi wa ndani. Baada ya dakika chache, akili ilihisi nyepesi kama upepo unaopita juu ya majani.

Katika kazi yangu nataka kufika mahali ambapo juhudi zangu zinakuwa daraja kwa wengine, nafasi ya kuongoza, kushirikisha na kuunda miradi yenye maana. Lengo langu si tu cheo bali athari. Kuona kazi ikibadilika kuwa urithi wa huduma na ubunifu. Natamani kufikia kiwango abacho, mchango wangu unakuwa mwanga kwa timu na jamii.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Mahali pa kuzaliwa kwangu ni mzizi, lakini makaazi yangu ya sasa ni matawi yanayokuwa. Kila moja ni sura tofauti ya safari yangu. Kule nilipozaliwa kuna kumukumbu na urithi. Huku ninapoishi sasa kuna ndoto na ukuaji. Ni kama shamba na bustani.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwacha alama ya huduma na ubunifu. Kazi yangu iwe daraja linalowezesha wengine kufika mbali. Nataka kuunda miradi yenye maana, inayojenga jamii na kuwacha urithi wa hekima na mshikamano. Mwisho wa safari, natamani kazi yangu iwe kama mwanga unaoendelea kung'aa, hata baada ya mimi kuondoka.

Kutoka dirishani mwangu, naona manthari yenye pumzi ya maisha na utulivu. Kuna milima inayosimama kama walinzi wa kimia, ikipambwa na mawingu yanayopita taratibu. Karibu, kuna miti inayopepea kwa upepo, majani yakitoa sauti ndogo kama muziki wa asili. Watu wachache wanapita barabarani pia.

Naam, napenda hesabu kwa sababu ni kama lugha ya siri ya ulimwengu. Kila namba ni nyota, kila formula ni ramani ya safari. Hesabu hunipa uwazi na nidhamu, lakini pia hufungua milango ya ubunifu. Kama muziki unaopangwa kwa midundo sahihi, ni mahali ambapo mantiki hukutana na uzuri.

Kitendo ambacho nimewahi kufanya, ni kuna wakati niliona jirani akiwa amebeba mzigo mzito sokoni. Nikamkaribia na kumsaidia kufika nyumbani. Tulipofika alinitabasamia na kusema mzigo ulikuwa mzito kuliko walivyothani. Kitendo hicho kilikuwa kidogo lakini kilihisi kama mwanga.

Kinachanifanya nicheke mara nyingi ni mambo madogo yenye mshangao. Kama mtoto akisema kitu cha busara bila kujua au rafiki akigeuza kosa kuwa utani. Pia vicheko vya pamoja pale ambapo kundi la watu hushirikiana. Tukiondogo na ghafla linakuwa kioo cha furaha.

Nakaa hadi karibu saa nne usiku, nikihisi usiku umefungua pazia la utulivu na tafakari, wakati huo nahisi dunia imetulia na mawazo yanakuwa wazi kama anga lenye nyota, lakini pia hujaribu kulala mapema mara nyingine, nikiheshimu mwili na asubuhi mpya inayoningoja.

Nina kumbukumbu ya usiku moja mvua kubwa ilipiga paa kwa kishindo na umeme ukazimika ghafla. Giza lilikuwa mzito. Kila sauti ya upepo na miti ikipiga kuta, ikahisi kama kivuli kinakaribia. Nilika kimya nikisikia mapigo ya moyo wangu yakiongezeka.

Najihisi kuhusu tathmini za kazi kuangu ni kama kioo kinachoonyesha safari yangu ya kitaaluma. Nahisi ni nafasi ya kujifunza kusikia nguvu nilizonazo na maeneo yanayo hitaji kukua. Wakati mwingine huleta msisimuko au wasiwasi. Lakini kuandani ni mwaliko wa kuwajina wazi.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo yanahisi kama bustani inayotunzwa kwa pamoja. Kuna mambo kadhaa yanayochangia kama vile heshima na usawa, mawasiliano wazi, ushirikiano, uwazi wa malengo na vile vile utunzaji wa ustawi ambapo nafasi ya kupumua na vile vile kuna furaha.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu kwangu ni kama pumzi ya pili, inajitokeza katika maneno, picha na njia ninazovyotazama dunia. Ninapokutana na changamoto, ninaiona kama turubaitupu, na mawazo yangu huarangizi na zochanganyika kuunda suluhisho jipya.

Naamu, napenda kula popcorn. Hasaa pale inapopikwa na harufu yake ikija hewani kama mvua ya chumvi na siyagi. Ni vitafuno vinavyobeba urahisi na furaha. Kila punje ikilipuka kuwa chemchemi ndogo ya ladha. Hunifanya nihisi kama niko kwenye cinema ya maisha. Nikitazama hadithi huku nikisikia mlio mdogo wa furaha mdomoni.

Ninapenda tabia inayatokana moyoni bila kutarajia malipo. Kama mtu anapokushirikisha chakula chake kidogo au anapokupa tabasamu wakati hunanguvu. Ninaupenda ule wema wa vitendo vidogo vinavyobeba uzito mkubwa kama vile kushika mlango kwa mtu.

Ninapenda msimu wa masika, wakati mvua inanyesha na dunia inafufuka tena. Harufu ya ardhi ikipata maji ni kama kumbatio la asili, na kila jani jipia huonekana kama shairi jipia. Ni msimu wa matumaini, wakuanza upya ambapo kila tone la mvua linahisi kama baraka.

Ninatumia simu yangu zaidi kama chombo cha mawasiliano na vilevile kama dirisha la kujifunza. Mara nyingi naitumia kwa mawasiliano, kujifunza na kusoma, muziki na utulivu, kupiga picha na vilevile kwa ratiba na kumbusho ambapo napanga siku na kuandika mawazo.

Ndiyo, niliwahi kushiriki mashindano ya uandishi shuleni. Kila mshiriki alipewa mada na muda mfupi wa kuandika. Na nilihisi kama nipo kwenye mbio za mawazo. Kalamu ikikimbia karatasi kama mchezaji anayekimbia uwanjani. Ingawa kulikuwa na ushindani. Kilichonifraisha zaidi ni kuona maneno yangu yakipokelewa.

Napenda kusafiri kwa GPS kwa urahisi wake. Ni kama sauti ya mwongozo inayoniongoza hatua kwa hatua, nikini fanya nihisi salama hata katika barabara ngeni. Lakini ramani ya karatasi nayo inamvuto wake. Ni kama shairi lilochorwa, ikinipataswila pana ya dunia.

Changamoto ni nayo kutana na yo kazini ni matarajia inayobadilika haraka, muda finyo, mawasiliano yasiowazi, kusawazisha ubunifu na nidhamu ambapo mara nyingine nahitaji kuleta mawazo mapya huku nikiheshimu kanuni na taratibu zilizopo.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani ni kwamba kila kitu kina wakati wake. Na haraka mara nyingi hufuta ladha ya safari. Nimegundua kwamba uvumilivu ni kama mbegu. Ukiiweka ardhini na kuipa muda, hutoa na kuzaa matunda yenye dhamani. Pia nimejifunza kwamba makosa sii mwisho.

Naam, nimewahi kufuga kuku nyumbani. Kila asubuhi walikuwa kama saa ya asili. Wakilia na kuniamsha kabla hata ya jua kuchomoza. Nilijifunza uvumilivu na utunzaji. Kwani kila siku ilihitaji kuwapa chakula na maji safi. Zaidi ya yote walinifundisha kwamba uhusiano na mnyama ni darasa la ukarimu.

Napenda kuenda sinema mara chache tu, kwa sababu kila safari hua kama tukio malumu. Si jambo la kila wiki, bali zaidi kama sherehe ndogo ya kujipa nafasi ya kuingia kwenye ulimwengu mwingine. Mara moja au mbili kwa muwezi unitosha, wakati ninapochagua filamu yenye uzito au hadithi ya kunivutia.

Natumia kompyuta zaidi kama chombo cha kazi na ubunifu. Mara nyingi huitumia kwa kuandika na kuhariri maandiko, kujifunza na utafiti ambapo natafuta maarifa, nasoma vitabu vya kidigitali na kuchunguza masomo mapya. Pia naitumia kwa mawasiliano ya kikazi.

Naam, nimewahi kulima, shomba dongo, la mboga. Nilipanda mchicha na nyanya, na kila asubuhi nilihisi kama na hudumia bustani ya matumaini. Ardhi ilipogeuka kijani ilikuwa kama kuoana muziki ukipiga kwa macho. Kila jani likiwa noti ya furaha.

Nafanya kujitafuta katika mambo madogo yanayonirudisha kwenye utulivu hasawa wakati wa wasiwasi. Napenda kupumua kwa makini, kutembea pole pole, kuandika mawazo, kusikiliza muziki wa taratibu na vile vile kutafakari kwa kimya.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwanjia zinazohisi kama sherehe ndogo za maisha. Kula pamoja, kutembea au kukaa nje, kucheza muziki au kuimba, kufanya kazi ndogo za nyumbani, na hatimaye kusimulia hadithi, hasa usiku ukiwa na kimia na vile vile hadithi za zamani.

Naam, niliwahikuenda maonyesho ya sanaa na uzoefu ulikuwa kama kuingia kwenye hifadhi ya ndoto. Kila mchoro na sanamu vilihisi kama sauti tofauti, zikizungumza kwa rangi na umbo badala ya maneno. Nilitembea ukumbini ni kihisi kama nipo kwenye shairi, lililochorwa ukutani, kila kazi ikinifundisha kitu kipya.

Napenda mikutano yenye roho ya ushirikiano na uwazi, zile ambazo hazihisi kama majukumu mazito, bali kama mazungumzo ya pamoja yanayojenga daraja, mikutano yenye mazungumzo ya kweli, mikutano yenye malengo wazi, mikutano fupi na yenye tija, na hatimai mikutano yenye ubunifu.

Napenda kwenda madukani wakati wa asubuhi, kabla ya jua kupanda juu sana. Hapo maduka huwa tulivu, foleni fupi na hewa bado safi. Kama bustani inayofunguka mapema. Asubuhi inanipa nafasi ya kuchagua kwa tulivu, kuona bidhaa mizuri na kurudi nyumbani nikihisi siku bado ina nafasi kubwa ya mambo mengine.

Naam, napenda kusikiliza redio kwa sababu inanihisi kama dirisha la sauti linalounganisha dunia na siku yangu. Kuna kitu cha kipekee katika sauti ya mtangazaji, ikielea hewani, ikileta muziki, habari na hadithi kwa urahisi bila macho yangu kushikamana na skrini.

Nasharekea mwaka mpya kama kufungua mlango wa safari mpya. Napenda kukaa na familia au marafiki. Tukila pamoja na kushirikiana hadithi za mwaka uliopita. Kila sekunde inanihisi kama mpigo wa moyo wa dunia. Napenda kusikiliza muziki na vicheko vile vile sala au tafakari.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia zinazohisi kama safari yenye ladha tofauti. Najaribu moja kwa moja ni kihisi kama nahodha wa mashua mpya na kujifunza kwa mawimu. Napenda kwa kusoma na kusikiliza, vile vile kusikiza mitazamo ya watu wengine.

Nahifadhi pesa kwa njia zinazohisi kama kupanda bustani ya usalama, naweka akiba kidogo mara kwa mara, natumia bajeti, naipuka matumizi yasio ya lazima, naweka akiba banki au kwenye accounti, na vile vile nawekeza kidogo, pale inapowezekana.

Ningependa kuwana uwezoa kusafiri kwa muda, kama upepo unaweza kunipeleka jana au kesho kwa urahisi. Huo uwezo ungekua daraja la kuona hekima ya waliopita na matumaini ya wajao. Ningeweza kushuhudia mashairi ya kale ya kisomwq hadharani kuona miti ikipandwa na vizazi vilivyo tangulia.

Naam, napenda maua kwa sababu kila jani na kila harufu hubeba sauti ya maisha. Maua hunihisi kama mashairi ya dunia. Tangi zake ni mistari, harufu yake ni beti, na kuata kwake ni muziki wa uvumilivu. Napenda waridi kwa upole wake, kwa ujasiri wao wa kuwekelea jua.

Mchezo ambao napenda katika olimpiki ni ule mchezo wa kukimbia. Napenda jinsi wachezaji wa na mbiok asa katika mita kwa sababu ni taswira ya kasi, nguvu na roho ya ushindani wa binadamu. Ni pale ambapo sekunde chache zinageuka historia.

Ninaweka Neno siri salama kwa kulihifadhi kwa nidhamu na mbinu ndogo zinazofanya liweka mangome. Natumia mchanganyiko wa herufi namba na alama. Naepuka maneno ya kawaida. Natumia Neno siri tofauti kwa akaunti tofauti. Nahatimae naweka kwenye meneja wa Neno siri.

Ninawatia moyo wenzangu kama kuwasha taandogo katika tiagiza na sikiliza kwa makini kwa kuwapa nafasi ya kusema bila kukatizwa nikihisi sauti yao kama mzizi unautafuta maji na wakumusha nguvu zao kwa kuwanyesha mafanikio mandogo ya waliopata ili wajue kwa mba hatuandogo ni ushindi mkubwa.

Ninapotaka kustarehe natafuta marafiki wangu ili tusherehekee kwa pamoja. Napika chakula kingi kwa sababu kukula pekee yako haina ile furaha mingi. Vile vile napenda kutembea ambapo natembea mitaa tofauti huku nikitazama watu tofauti.

Utaratibu wangu wa jioni huanza kwa kutembea, nikisikiliza upepo ukipenya kati ya miti, nikihisi mwili ukitulizana baada ya mchana mrefu, baada ya hapo huandaa chai ya tangawizi au karafu, arufu yake ikinipa utulivu na mwanga wa ndani, nikiwa nimekiti dirishani, huandika mistari michache ya kumbukumbu za siku.

Napenda chakula ambacho kinachonigusa zaidi. Harufu yake ikipikwa, unikumbusha joto la familia na vikao vya usiku. Inapokula kipande kilichopikwa vizuri na chenye kung'aa kidogo nahisi kama nimeunganika na mizizi yangu. Ni mkate unaobeba kumbukumbu na urahisi.

Naam, ninapenda kucheza na watoto kwa, kwa vile hunipa furaha ya kipekee. Ni kama kurudia utoto uliosalia ndani yangu, ninaposhiriki michezo yao ya kukimbia au hata hadithi za kubuni, ninahisi dunia ikipunga, uzito na kuwa rahisi tena. Kicheko chao ni muziki wa asili.

Kupumzika kwangu huanza kwa kukaa kimia na kupumua kwa kina. Nikihisi hewa ikipita taratibu ndani ya kifua. Mara nyingine huweka muziki wa taratibu kama vile midundo ya ngoma na kuacha sauti zake zinisafishe mawazo. Pia napenda kutembea pole pole jioni.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni, kwa sababu ni safari ya kimia nachagua vitabu, muziki au hata vyakula kwa makini. Nikihisi kila ununuzi ni ahadi ya hadithi mpya. Sipendi haraka napenda kuchunguza mapendekezo, kusoma maelezo na kuhakikisha kila kitu.

Mara nyingi asubuhi nakula mkate wa ngano au chapati ndogo nikisindikiza na chai ya tangawizi yenye maziwa. Wakati mwingine huongeza mayai ya kuchemsha au hata matunda kwa ndizi na papai. Ili mwili upate nguvu na mwanga wa siku. Ni mchanganiko rahisi lakini wenye kumbukumbu na ladha ya nyumbani.

Naam, mara nyingi nimeweza kuanzisha biashara inayochanganya jamii na ubunifu. Kama kahawa yenye vitabu na muziki, mahali pa watu kukutana na kushirikiana mawazo na wazo hilo kwangu ni zaidi ya biashara. Nijukwaa la hadithi, sauti na urafiki na mahali ambapo kila kikombe cha chai kinakua na daraja la kuunganisha roho.

Napendelea chakula chenye ladha ya viungo vya asili kama vile, pilipili kidogo, karafuu na tangawizi. Ambavyo huamsha hisia na kuleta jotondani. Ladha hiyo hunifanya chakula kiwe na hadithi, si tu mlo. Kila kipade kinakua kama wimbo wa kumukumu na nguvu ya mwili.

Ninapenda harufu ya mvua ikianza kunyesha juu ya ardhi kavu. Ule mvuke wa udongo unaoinuka na kuingia puani, hunifanya njihisi nyumbani na salama. Harufu hiyo ni kama kumbukumbu ya mwanzo mpya. Ikinipa utulivu na vile vile matumaini ya kesho.

Naona sera ya kulinda ustari wa wafanyikazi na usalama wa mazingira ya kazi ikiwa muhimu zaidi. Bila sera ya usalama na haki kazini, kampuni hupoteza himani na nguvu ya watu wake. Pia napenda sera ya usalama na afya kazini inahakikisha wafanyikazi wako salama kimwili na kiakili.

Ninapokea maoni kwa utulivu, nikiasikiliza kama kioo kinachoonyesha upande mingine wa safari yangu, badala ya kuyachukulia kama hukumu, naya tazama kama miguu zinazoweza kunisaidia kukua, nikiwa na shukrani na chagua yale yenye mwanga na kuyatumia kuboresha, huku nikiheshimu pia sauti ya aliyezungumza.

Napenda filamu zinazobeba hadithi za matumaini na uvumilivu, kama vile zile za uhalisia wa kijamii au drama zenye mizizi ya maisha ya kawaida. Napenda pia mwanga wa matumaini unaoweza kuangaza. Pia napenda zile zenye muziki na taswira za kina, ambazo zinazonifanya nihisi kama nimesafiri, ndani ya roho ya wahusika.

Kwa siku unywa takribani ni lita mbili hadi tatu za maji, nikigawa kwa vipindi ili mwili usikose uwiyano. Kila glasi na hisi kama mwanga unaosafisha ndani, ukitoa uchovu na kuleta nguvu mpya. Ni desturi inuweyona kama ibada ya afya na vile vile uwezo wa mawazo.

Ninapenda kuandika kwa sababu maneno kwenye karatasi hunipa nafasi ya kuyatafakari na kuyapanga kama mistari ya shairi, lakini kuongea pia huniletea nguvu ya sauti na hisia za papo hapo, nikihisi uhusiana wa moja kwa moja na anayesikiliza. Kwa hivyo, kwangu kuandika ni kutengeneza kumbu kumbu.

Nimeenda maktabani mara moja au mbili kwa mwezi. Nikitafuta utulivu na harufu ya vitabu vya zamani. Kila ziara nahisi kama safari ya ndani. Huku kurasa zikifungua milango ya mawazo mapya. Na vile vile kunipa nafasi ya kutulia mbali na kelele za kila siku.

Ndiyo, muziki wa jadi hunigusa kwa kina, midundo ya ngoma, ala za asili kama nyatiti na zeze na sauti za kwae za kijiji. Kila wimbo huonekana kama hadithi ya vizazi, ukibeba hekima na kumukumu za jamii. Vile vile ninaopusikiliza nahisi kama nimeunganishwa na mizizi na pumzi ya dunia yenyewe.

Naamu, nimewahi kuishi siku moja bila teknolojia na ilikuwa kama kurudi kwenye mapiko ya asili. Nilianza kwa kutembea alfajiri, nikisikiliza ndege na upepo badala ya simu. Siku mzima nilijeza kwa kusoma kitabu cha karatasi, kupika chakula cha nyumbani na kuzungumza ana kwa ana na jirani.

Wakati wa baridi kali napenda kujifunika blanketi nzito na kukaa karibu na kikombe cha chai, yenye tangawizi au mdalasini. Nikihisi joto likisambaa taratibu mwilini. Mara nyingine nasoma kitabu au kuandika, nikitumia ukimu yao wa baridi kama nafasi ya kutafakari.

Kwa sasa, majina yanayotajwa sana kama wachezaji bora wa mpira wa kikapu duniani ni Lebron James, Stephen Curry na kijana chipukizi, Victor. Wanaongoza NBA kwa uwezo wa kipekee na ushawishi mkubwa. Katika historia, jina la Michael Jordan ndilo linalotajwa mara nyingi kama mchezaji bora.

Naam nimewai kushika gita na kujifunza misingi yake kamba chache za mwanzo zilhisi kama sauti za safari mpya. Nilipiga rahisi, nikihisi mikono ikijenga daraja kati ya ukimya na muziki. Ingawa sikufika mbali, ule mwanga wa sauti za mwanzo ulinitia hamu ya kuona muziki kama luga ya pili ya moyo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunihisi kama safari ya kuingia ulimwengu mwingine. Kuna michezo ya hadithi ndefu ambayo hunifanya, nihisi kama msafiri wa historia na hisia. Pia napenda michezo ya binu ambapo kila dakika ni changamoto ya akili na mikakati.

Ningependa kupata mafunzo ya uongozi na ushirikiano wa timu kazini. Mafunzo kama haya hunifunisha kusikiliza kwa makini, kuongoza kwa mfano na kuunda mazingira ya kuaminiana. Pia ningependa mafunzo ya ubunifu na teknolojia mpya. Hili kila changamoto iwe kama ubao safi wa kuchora suluhisho jipya.

Napiga picha mara kadhaa kwa wiki hasa wakati wa kutembea alfajiri au kukutana na mandhari yenye mwanga wakipekewa. Kamera kwangu ni kama kalamu ya macho. Kila picha ni shairi lakini linanohifadhi hisia na kumbu kumbu. Wakati mwingine napiga picha kidogo tu nikihisi uzuri wa tukio moja.

Nina kumbu kumbu nzuri ya shule ninayoibeba kama vile mashindano ya uigizaji wa tamthilia Tulikuwa darasani tukiandaa mavazi ya mikono. Tukipaka rangi za uso na kujaribu sauti zetu kwa ujasiri Wakati pazia lilipo inuliwa, hofu ilibadilika kuwa furaha.

Napanga kazi zangu kwa mtindo wa midundo na safu. Kama muziki unaofuata mpangilio. Asubuhi naanza na kazi nzito zinazohitajia akili safi na nguvu nyingi. Mchana nahamisha nguvu kwa kazi za ushirikiano na mawasiliano. Jioni naacha nafasi kwa kazi nyepesi kama vile kuandika na kupanga kesho.

Mwandishi ninaempeda, sana ni chinua achebe, vitabu vyake hasaa ile ya Things Fall Apart, ninahisi kama kiocha historia na utamaduni wa kiafrika, vikisimulia kwa sauti yenye mizizi na mizani ya dunia. Achebe alinifundisha kuwa hadithi si burudani pekee, bali ni urithi na daraja kati ya vizazi.

Ninaboresha mchakato wa kazi kwa kutazama kama mtiririko wa maji unaopitia mawe. Naanza na kazi kubwa na ngumu, nikizipanga juu ya orodha ili zisionekane kama mzigo usio na mwisho. Nagawanya kazi kubwa kuwa vipande vidogo, kila kipande kikiwa hatua ya ushindi, natumia kalenda na vile vile orodha.

Kwa sasa, napenda mfanya biashara anayeitwa Elon Musk, ambaye mwakaelfu mbili ishirini na tano alifikia utajiri wa zaidi ya dola bilioni elfu nne. Katika historia ya biashara, majina kama vile John Paulson pia anahesabiwa miongoni mwa wafanyi biashara bora.

Tunda langu la kupendeza ni embe. Ina ladha ya jua lililoshikwa ndani ya nyama tamu. Harufu yake ikifungua kumbukumbu za msimu wa kiangazi. Kila kipande ni kama shairi la utamu na ukarimu wa ardhi. Nikileta furaha na ukarimu wa familia wakati wa kula pamoja. Pia napenda juisi, ni tamu.

Ninavyolea nywele zangu mara mbili hadi tatu kwa mwezi kulingana na hali ya kuwa jina msimu Wakati mwingine baridi hunifanya niache zimee ndefu kidogo kwa joto lakini jua kali hunisukuma nizipunguze ili kusikia upepo na mwanga Kila kukata au kulea nywele ni kama kuandika sura mpya.

Najenga mahusiana na wafanya kazi wengine kwa mtindowa ushirikiano na uaminifu. Kusikiliza kwa makini ambapo kila sauti ni muhimu na kusikiliza kuna leta heshima na kuelewa. Badala ya kushindana, tunashirikiana kama wapigangoma wanaounda midundo ya pamoja. Ninapojua mtu ana changamoto na toa msaada.

Naam, napenda kunywa maziwa, hasa likiwa baridi asubuhi, likihisi kama punzi safi ya mwanzo wa siku. Ladha yake laini na enye utulivu hunifanya ni hisi nguvu na ukaribu wa ardhi, wakati mwingine na liweka kwenye chai ya tangawizi au uji wa asubuhi, na kila kinywaji kinakua kama kumbatio cha utulivu na afya.

Naamu, napenda kuangadia nyota, hasa usiku wa utulivu ambapo, anga linakuwa kama turubai kubwa, lililopakuwa taa ndogo za siri. Kila nyota unihisi kama hadithi ya mbali, ikiwasha umatu wa udadisi na matumaini. Wakati mwingene ninapenda kukaa kimya, nikihisi mwanga wa nyota ukinilekeza kama ramani ya maisha.

Mji wangu wa kuzaliwa ni kama shairi lililoandikwa kwa undogo na upepo. Mahali ambapo milima inainuka taratibu kama wabega ya walinzi wakale na vile vile masika huleta harufu ya arthi yenye rutuba. Hadithi yake inaanza na wazee waliokaa chini ya miti mikubwa wakisimuria safari za biashara.

Kinachonipa motisha kazini ni hisia ya ukuaji na mchango. Kila jukumu ninalokamilisha nahisi kama jiwe dogo limeongeza kwenye daraja linalounganisha ndoto na matokeo. Ukuaji binafsi ambapo najifunza kitu kipya au kuboresha ujuzi hunihisi kama kupanda mlima na kuona upeo mpya.

Naam, napenda kupiga picha kwa sababu ni njia ya kunasa muda na kufanya usalie kama kumbukumbu hai. Kila picha ni kama shairi la kimya, mwanga ukicheza na kivuli, tabasamu ikibaki milele, au mandhari ikiifathiwa kama ramani ya hisia. Kupiga picha hunisi kama mazungumza na dunia.

Mimi ni mtu wakuwahi. Asubuhi ninanihisi kama ukurasa mpya. We ni Mr. Risavi. Hewa baridi, mwanga wa kwanza na utulivu wa dunia kabla ya kelele za siku. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kutembea alfajiri. Kunywa chai ya tangawizi na kupanga mawazo yangu kwa uwazi.

Naam, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni kama safari ya uhuru na upepo, miguu ikipiga midundo, barabara ikifunguka mbele kwa kama mistari wa shahiri na upepo ukipiga uso, unihisi kama muziki wa asili. Kuendesha baiskeli hunipa nafasi ya kutafakari bila kelele.

Nimesikiliza muziki wa jazz na ngoma za kiafrika. Jazz hunihisi kama mazungumzo ya vyombo, ikicheza kama upepo, piano ikipiga kama mapigo ya moyo na midundo ikinipa usawa wa ndani. Ngoma za Kiafrika kwa upande mwingine hunifanya nihisi mizizi na uridi.

Naamu, nagawanya takazangu kwa njia ya heshima kwa mazingira. Taka za kikamboni kama vile maganda ya matunda, mabaki ya chakula, hayo huenda kwenye shimo la mbolea. Taka za plastiki na zikusanya kando na kuzipeleka kwa vituo vya kurejeleza. Karaktasi na maboksi huwekwa pamoja.

Nakula chakula cha, samaki wa tilapia na ugali, nikihisi kama mchanganyiko wa nguvu na utulivu, tilapia huniletea ladha safi ya maji na kumbukumbu za familia, huku ugali ukiwa msingi dhabiti unaoshikilia siku, wakati mwingine huambatana na mboga za majani.

Napenda kuhusu shirika langu ni maono na mshikamano. Kila siku nahisi kama sehemu ya hadithi kubwa. Ambapo kila mtu anachangia sauti yake ili kuunda muziki wa pamoja. Shirika linaelekeza nguvu zake kwenye lengo lenye maana na hilo hunipa motisha ya kujua kwa nini nafanya kazi.

Zoezi nzuri ninalo jenga mara kwa mara ni kutembea alfajiri. Hatua za mapema kabla ya jua kuchomoza unihisi kama sala ya bidii na akili. Pumzi safi, upepo baridi na mwanga unaowanza kuangaza taratibu. Kutembea kuna leta nguvu bila shinikizo. Kuna fungua mawazo.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa njia za nidhamu na uangalifu kama vile neno siri, imara ambapo natumia maneno ya siri ya mchanganyiko wa herufi, namba na alama, natumia uthibitisho wa hatua mbili, tahathari na viungo, faraga kwenye mtandao ya kijamii.

Maranyingi na cheza na mawazo na midundo ya maisha. Wakati mwingine ni kamera yangu, nikicheza na mwanga wakivuli ili kunasa hadithi za siku. Wakati mwingine ni kalamu na karatasi, ambapo nikicheza na maneno kama watoto, wanaocheza vumbi sokoni. Na maranyingine ni muziki, ambazo hunifanya ni hisi kama ni na marafiki wasioonekana.

Napenda kuamka mapema kuliko kulala mapema, asubuhi inanihisi kama zawadi safi, anga likiwa bado na ukimya, upepo baridi ukipita taratibu na mwanga wakwanza ukifungua ukurasa mpya wa siku. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kutembea na kunywa chai ya tangawizi.

Naamu, nimewai kusafiri kwa ndege. Ni hisia ya kipekee kama kuondoka kwenye dunia ya kawaida au kupaa juu ya mawingu. Nikiona milima na miji ikigeuka ramani ndogo chini yangu. Wakati mwingine ninapoinuka, moyo hunihisi kama unafunguliwa kwa upeo mpya.

Napenda kampuni ya teknolojia ya safaricom na vodacom. Ni majina makubwa ninayoiamimi kwa sababu huduma za kidigitali na kwa ubunifu wa kiteknolojia. Zinajulikana kwa usalama wa data na vile huduma za wingu.

Naam, nafuata matukio ya kimataifa kwa sababu unihisi kama kusikiliza mapigo ya dunia. Habari za vita na amani, mabadiliko ya teknoloji ama pia na mashindano ya michezo ni kama midundo tofauti inayounda muziki mmoja wa maisha ya binadamu. Kufuatilia matukio haya unipa mtazamo mpana.

Ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana hunihisi kama bustani ya mambo mapya kila siku. Nguvu nyingi, ndoto zikiwa safi na dunia ikionekana kubwa na yenye uwezekano usio na kikoma. Nikipindi cha kucheka bila hofu, kujaribu bila uoga na kujifunza kwa kila kosa.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa njia ndogo za kila siku ambazo zinajenga adhari kubwa. Kama vile chupa za maji zinazotumika tena, kila safari ya sokoni au dukani natumia mifuko ya kitamba, vyombo vya vyakula vya kudumu, badala ya plastiki za kutupwa.

Mmmh napenda kucheza ngoma. Kila dundu ni hisi kama mazongomuza ya mwayo na aadhi. Mikono ikigusa ngozi ya ngoma. Sauti ikirudi kama mwangu ya maisha. Ngoma huniletea nguvu na mshikamano. Nikiunganisha na uridhi wa kiafrika na furaha ya jamii. Nikama moto wa pamoja.

Napendelea mfumo wa android kwa sababu unanihisi kama bustani ya yenye milango mingi ya ubunifu. Unanafasi ya kubadilisha kusanifu na kuchagua kulingana na mahitaji yangu. Mfumo unaonipa uhuru wa kuchagua simu kutoka kwa chapa tofauti. Napia unaendana vizuri na huduma nyingi za kila siku.

Napenda kununua vitu sokoni na madukani ya karibu kwa sababu kunanihisi kama sehemu ya maisha ya jamii, harufu ya viungo, sauti za wauzaji na mazungumzo ya watu ni muziki wa kila siku. Sokoni napata mboga safi, matunda yenye ladha ya ardhi na bidhaa ni konomi zenye hadidi ndani yake.

Mafunzo ya kazi ya liyo nisaidia zaidi ni yale ya liyo nifundisha kusikiliza kwa makini na kuwasilisha kwa uwazi. Nilijifunza kwamba kazi si tu kuhusu ujuzi wa kiufundi, bali pia kuhusu kujenga uhusiano na kuelewa watu. Mafunzo ya uongozi na mawasiliano ya menisaidia kuona kila mkutano kama jukumu la kushirikiana.

Naam, napenda kutembea msituni kwa jinsi inanihisi kama kurudi nyumbani kwa asili, sauti za ndege, harufu ya udongo, mvua ikipenya na mwanga unaocheza kupitia matawi ni muziki wa utulivu. Ni mahali ambapo mawazo yananyamaza na moyo unasikiliza.

Naam, nasoma gazeti kwa sababu hunihisi kama dirisha linalofunguka kila asubuhi. Ukurasa mmoja ukileta habari za dunia, mwingine ukileta mijadala na mitazamo ya jamii. Kusoma gazeti ni kama kushika mapigo ya dunia kwa mikono. Nikihisi jinsi siasa, uchumi na michezo, vinavyocheza pamoja.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kuchukua hatuwa za utulivu na wazi, nasikiliza kwanza, napumua na kutulia, naelekeza kwa heshima, na vile vile na kwa badala ya kushinda hoja, ninatafuta suluhuni inayoweza kutuunganisha hata kama ni hatua ndogo ya pamoja.

Napenda kuchinga mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu hunihisi kama ndundo ya ngoma lililogeuzwa kuwa mchezo. Mchezo unaojenga mshikamano, furaha ya kushirikiana na nguvu ya jamii. Pia napenda kuogelea kwa sababu maji hunihisi kama rafiki wa utulivu.